Nikitazama nje naona maua mazuri na mazao ambayo yamepandwa kama mahindi, karanga, pembezoni, kuna nyumba na barabara. Lakini uwa napenda kutazama nje asubui, jua linapo chomoza. Kuna badilika wakati wa msimu, kuna badilika hali ya hewa ile inafanya majani ya nazidi kuwa kijani sana msimu wamvua. Nikitazama nje na jisikia furaha sana.

Napenda baridi. Kukiwa na hali ya hewa baridi, najisikia mwili unakuwa uko vizuri. Nachangamisha akili yangu. Kukiwa na joto muda wote, najihisi kama mapigo ya moyo yanaenda kasi sana. Kuwa napenda hali ya hewa ya baridi. Baridi ni nzuri, inanifanya nakuwa huru muda wote, na kufanya mambo yangu kwa usalama.

Naweka nyuila ambayo ni ngumu. Sio rahisi mtu kuidukua kwa uwepesi. Kwa hio nikieka nywila inanisaidia mimi kuingia mwenyewe kwenye mtandao ninautaka bila mtu yoyote kujua nywila zangu.

Ninapokuwa nyumbani, nafanya shughuli zote za nyumbani, kama vile kupika, kufua, kuosha vyombo, kufariya, kudeki, na shuhuli ndogo ndogo za kuweka mazingira nyumbani sawa kwa hua nafanya kazi zote za nyumbani ili kuweka mazingira mazuri na tulivu.

Nakunywa maji mengi sana kwa makadiri yanaeza kafika lita tatu mpaka tano kwa hiyo nakunywa maji mengi sana lita tatu mpaka tano ili kueka ubongo wangu vizuri na kuupa mwili nguvu siku zote.

Huwa, mboga mboga, nikitazama mauwa najisikia vizuri sana, na nikipanda bustani ya mboga mboga inanisaidia kwenye kupata lishe ilikuwa bora kwa kuongeza vitamine mwilini kuwa napenda kulima bustani na kuandaa bustani kwa sababu inanisaidia kupata vitamine kupitia mboga za majani na mauwa napoangalia najisikia furaha na burudani.

Natumia kompyuta zaidi kuandaa mitihani, kuandaa nukuu za somo kwajili kuwafundishia wanafunzi. Kwa mara nyingi nikiwa na kompyuta, naandaa notisi zangu za kufundishia wanafunzi darasani, lakini naandaa mitihani kwajili ya kuwapima wanafunzi siku zote kukuza uwelewa wawo.

Mi napenda paka Napenda sana paka kwa sababu ni mnyama wa nyumbani Anasaidia kuondoa wadudu wanyama wenye madhara kama vile panya kuwa napenda sana panya paka Kwa sababu paka ni mnyama rafiki hana shida anapokuwa nyumbani wanyama pori si sana lakini napenda mnyama wa nyumbani ambaye ni paka.

Napenda kujiimarisha kwenye kompyuta niweze kujua matumizi ya kidigitali kwa sababu dunia ya sasa bila kujua kuwa na elimu ya kompyuta au IT kwa ujumla huwezi kuishi kila kitu kipo kidigitali kuwa natamani kujua kompyuta na mamba ya digitali kwa ujumla. Hii iniraisishie kuweza kuendana na kasi ya ulimwengu wa sasa kwa hio naitaji kujiimarisha ujuzi wa kujua maswala ya digitali na kompyuta kwa ujumla.

Napenda biriani, napenda sana biriani, ladha yake ni nzuri tamu sana, yaani ni tamu sana. Mara ya kwanza nilipo kula, nilikuwa kila saa natamani kula, yaani hamu ilikuwa hainiishi. Alinilekeza kuhusu chakula hiki ni mamangu mdogo, mara mwisho kula ni mwaka jana mwezi wa kumi. Kwa hiyo napenda sana biriani, inaladha nzuri, kila ukila unatamani ule tena na tena.

Ndiyo, napenda, ninapoona chakula kipya, napenda kujaribu, kwa sababu ukiwa na unajaribu vitu vingi, huwezi kupata shida, ukienda kukutana na tamaduni yoyote, kwa hiyo napenda sana kujaribu vitu vipya, ikiwemo vyakula, nijue, ili itaniraisishia kuishi sehemu yoyote kwa wakati wowote, kwa hiyo napenda kujaribu.

Mara nyingi hwwanakaa mpaka saa tano usiku au sane inategemia na siku husika lakini huwa sizidishi saa tano. Mwisho saa tano nakaa mpaka saa tano au chini ya saa tano. Haiwezi kuzidi hapo. Hili nipate muda mwingi wakulala kuanzia saa tano na kuendelea.

Mpaka sasa bado sijapata mafanikio makubwa lakini nashukuru nimeweza kukomboka kifikra ila kipato bado lakini nimekomboka kifikra na uwezo kusimama popote nika jieleza na jiamini na uwezo kuwaelimisha wengine ju ya umuhimu wa kushiriki mambo mbalimbali.

Napenda kucheza karata. Kwenye karata, hua nafikirisha sana akili. Asa asa mchezo wa kadi, albastini. Albastini inakufikirisha akili yako, ucheze karata ipi, ili upate ushindi mkubwa. Kwa unapenda karata sana, sababu inanichangamsha akili. Asa mchezo wa albastini.

Kwa wiki nazihudumia mara mbili na kwa kuziosha, kuziweka safi, kuzichana vizuri. Kwa kwa wiki angalau mara mbili, hili zikae katika mwonekano mzuri, zionekane nadhifu, na zenye kupendeza. Kwa marambiri kwa wiki.

Nilipokuwa shuleni, nilikuwa nashika nafasi ya kwanza darasani, nilikuwa mwanafunzi mtiifu, mwenye nidhamu. Kwa nakumbuka nyakati zote nzuri za kushika nafasi ya kwanza darasani, kuongoza kwenye masomo, kutunukiwa vyeti mbali mbali, lakini kuwa mwanafunzi mwenye nidhamu na uti shuleni. Hizo zote nikumbukumbu mzuri kwangu.

Napenda mikutano ambayo inaelekeza malengo mbali mbali ya kufikisha, jinsi kufikisha malengo katika maisha. Mikutano ambayo ndani yake kuna maelekezo wa kibiashara, ujasiri ya mali, ili tuweze kujikwamua kichumi. Napenda sana mikutano ambayo itanisaidia kukuza kipato changu cha kila siku. Yani elimu ya ujasiri ya mali, kujismamia mwenyewe.

Ndiyo. Huwa na soma, japo si mara nyingi, nasoma ninapoku vichwa vya habari tu, kwenye magazeti nikikuta ni barabarani, lakini si mpenzi sana kwa sababu tarifa nyingi za kwenye magazeti, nazipaza kwenye mitandao ya kijamii, magazeti yanachapwa kwenye mitandao ya kijamii. Huwa nasoma, sana.

Na chukua marafiki wapya kwa kupitia fursa kwa kuangalia wapi watanisogeza ili nisiwe yule yule kila siku. Kuwa naangalia marafiki ambapo, tuna fursa na kusaidiana kutoka sehemu moja kuenda sehemu nyingine. Nachukua marafiki wapya kwa kupitia kukutana kwenye fursa mbali mbali.

Natumia data ya simu. Sipo semu ambapo kuna wifi. Kwa natumia data ya simu yangu, naunga kifurushi, kama ni cha siku, cha wiki, au cha mwezi ko, natumia data ya simu. Katika kufanya shughuli zangu, mbali mbali. Sipo semu ambapo kuna wifi. Natumia data ya simu. Asante.

Asubuhi kwa sababu akili bado inakuwa haijachoka, mwili unakuwa una nguvu na kwana nimetoka kuamka. Kwa asubuhi nafanya kazi vizuri zaidi kwa sababu akili yangu bado inakuwa mpya na mwili unakuwa bado uko vizuri hauna uchovu wowote kwa muda huo wa asubuhi.

Najisikia vizuri, naona kama maswali yote yanaenda vizuri, na jibu kulingana na maswali husika, kuwa ona ona vizuri uwasilishaji, unaenda vizuri, na nazidi pia kujibu kulingana na maswali ya napanua uwelewa wangu zaidi, kwa ona jisikia vizuri kuhusu uwasilishi.

Najifunza mambo mapya kwa kutazama wengine wanafanya nini kwa kusoma kazi mbali mbali, kwa kusikiliza mambo ya mada mbali mbali na kujaribu kusoma maandishi mbali mbali. Kuwa najifunza mambo mapya kwa kusikiliza, kwa kutazama na kwa kusoma maandishi mbali mbali ambayo yapo kwenye mada husika za mambo mbali.

Napenda Kal Ho Naa Ho ya Shah Rukh Khan. Hii ni love story. Ambayo Shah Rukh Khan anaitwa Aman kwenye hiyo filamu yuko na Preity Zinta. Kwa mara ya kwanza nilipoiona nililia. Yaani ilinihuzunisha, ikafikia pointi nimelia. Na rafiki yangu ndiye aliniambia kuhusu filamu hiyo ya Kal Ho Naa Ho. Inamaanisha nani kaona kesho. Napenda kuiona tena na tena na tena kwa sababu ni nzuri, inafundisha na ina huzuni ndani yake. Inaonesha mapenzi ya kweli aliyo nayo Aman kwa Preity Zinta.

Uongo nachukia sana mtu akisema uongo yaani kupitia hivo inaeza akasababisha madhara mengi napenda mtu anambia ukweli kuliko kuni ficha ficha kwa hiyo tabia inayonichukiza sana ni mtu kusema uongo mtu anaposema uongo hainakuwa analeta madhara mengi si jambo nzuri.

Kwa GPS, iye inanifikisha kwa ramani, itanifikisha, inapotaka bila kuhangaika sana. Ukiwa na ramani, napenda kusafiri kwa kutumia ramani, inanirahisishia kujua hapa ni wapi, hapa ni wapi, hapa ni wapi, kwa hiyo ramani, napendelea zaidi.

Hapana sipendelei kupiga chombo chochote cha muziki ila napenda kuimba nyimbo mbali mbali. Lakini kwenye kupiga chombo sipendi, sijui, sijawahi kufikiria wala kujaribu. Napenda kuimba lakini sipendi kupiga chombo chochote kile cha muziki. Penda niimbe tu kwa sauti yangu mwenyewe.

Mara nyingi huwa nasikiliza bongo flavar kwa sababu ya milo nizunguka nyimbo zake nyingi ni za bongo flavor. Kwa hiyo ninapenda kusikiliza bongo flavor, taarabu kidogo kwa sababu ni sehemu ya uwasili, inadumisha tamaduni za nchini kwangu. Kwa bongo flavor, ikifuatiwa na taarabu kidogo.

Nauliza kwa utulivu na kubali maelekezo ili nifanyi ni upatio msaada wa haraka. Kuwa naomba, kusaidiwa na kuwa na utulivu, baada ya kuelekezwa nafwata maelekezo. Nafata taratibu zote na nafwata maelekezo ya nilivyo ya.

Natamani nifikie mpaka ngazi ya kustaafu, lakini kwa wakati wote huo natamani nipigi malengo makubwa niwe hata afisa ya elimu, nisiishie kuwa tu mwalimu wa darasani. Natamani nipate cheo niwe afisa wa elimu au mkurugenzi katika maswala ya elimu. Natamani sana kufikia uko.

Baada ya siku ndefu nafika nyumbani najimwagia maji nakoga natafuta sehemu yangu tulivu nalala kitandani nasungulia dua nasikiliza ili izidi kunipa utulivu katika kutafuta usingizi. Kwa baada ya siku ndefu huwa nalala tu nyumbani nikifungulia dua na siku ndefu.

Mwisho wa wiki na wakati wa likizo. Kwa sababu siku za kazi nakuwa nimebanwa. Kwa mwisho wa wiki ni jumamosi, jumapili na wakati wa likizo. Wa likizo nakuwa napata muda mwingi wa kwenda madukani kuangalia. Lakini mwisho wa mwezi napopata mshahara naenda dukani.

Juisi ya parachichi, napenda sana parachichi, parachichi ukichanganya na embe kidogo, lakini sana parachichi, parachichi na yoyote ili ikiwa parachichi na embe, parachichi na passion, parachichi na maziwa, ili mrali iwe parachichi hata na limao, ili mrali juisi ya parachichi naipenda sana.

Kuwa na imani kujiamini kutotumia linki ambazo hazihusiani na mimi. Kwa sababu hizo linki ndo zinapelekea wewe kuingia kwenye vitisho vya mtandaoni. Na usifungue kila linki naangalia linki ambazo ni muhimu na zinanipeleka kwenye maswala muhimu na kufanya mambo.

Ndiyo napenda kwa sababu inachangamsha akili kufikiria kete uweke wapi na wapi na wapi. Huwa napenda kwa sababu inafikirisha akili, inakufunza kutunza kumbukumbu na kufikiria zaidi. Huwa napenda kucheza michezo ubao, inauleta kufikiri kwa haraka.

Najipanga najiandaa sana kwa kuzingatia muda niliopewa. Kwa najiandaa mapema ili kazi ikamilike kwa wakati uliopangwa. Kwa ili ukamilishe kazi kwa wakati inabidi ujiandae kama ukijiandaa kazi itaenda kwa wakati ulotakiwa bila kupoteza muda zaidi na zaidi.

Kwa sababu ya ena nilokuepo si rafiki naenda mara moja kwa mwezi Hapo napitia vitabu vya umuhimu kwa sababu nipo mbali na maktaba kwa hiyo naenda mara moja kwa mwezi hapo nitapitia vitabu vya umuhimu kisha nitarudi tena nilokuepo mara moja kwa mwezi.

Napenda chakula kisicho na mafuta, hasa michemsho, kama sup supu, mboga za manyanya zilizo chemshwa tu, ili kuondoa mafuta mengi mwilini, sipendi mafuta sana kwa sababu ina madhara mengi. Kuwa napenda chakula ambacho hakina mafuta kiwe michemishwa tu, ili kunipa afya bora kila siku.

Langu kuu kwa siku ya leo, ningependa kushea watu kuto katatamaa. Katika maisha, binadamu haupasi kukatatamaa. Kwa sababu mungu yupo, mungu anasikia, mungu anaona, mungu anajibu, mungu ndo kila kitu, mungu anaweza. Kwa katika maisha, tusikate tamaa, tumtegemea mungu kwa kila kitu. Mungu atatenda kwa wakati wake. Kila jambo mungu amelipo wakati. Unweza ukajiona una matatizo sana ukakata tamaa, lakini usikate tamaa, ipo siku isio na jina, ipo saa isio na wakati, mungu watatenda. Kwa ushauri wangu, wazolangu kwa siku ya leo, tusikate tamamu, tumtegeme mungu kwa kila kitu.

Mara 3 mpaka 4 itategemea na hali ya hewa husika lakini kwa siku naeza nikaoga mara 3 mpaka 4 ila pia itategemea na hali ya hewa kama hali ya hewa ni baridi sana mara 2 ila kama hali ya hewa ipo kawaida ni mara 3 mpaka mara 4 kwa siku husika.

Nafanya biashara ndogo na uza chakula na uza vitafunwa kama vile sambusa natengeneza na keki za biashara kuwa na shiriki kwenye biashara ndogo ndogo ikiwemo kuuza chakula vitafunwa na chakula kikuu kwa wakati wa likizo nafanya biyashara chakula.

Mara nyingi kulingana na tukio maalumu. Na mara nyingi huwa napika kwenye matukio kama vile sherehe au nimeenda kwenye harusi. Kwa napika mara nyingi ila napika sipiki ovyo napika kulingana na tukio maalumu ili niweze kutunza kumbukumbu muhimu kwa wakati wa sasa kwa wakati ujao.

Napenda kitabu cha Passed Like a shadow. Hii ni Riwaya ambayo imeandikwa na Bernard Mapalala. Nakipenda kwa sababu kimezungumzia gonjwa la ukimwi, kuanzia ngazi ya familia, muandishi amemwonyesha adyeri na familia yake, jinsi wanavyopata ukimwi kwa namna mbalimbali. Muhusika ambaye nimependa zaidi ni Abooki. Abooki ni binti ambaye alikuwa na msimamo. Halikuwa na msimamo. Hata hakushawishika mpaka mwisho anakua vizuri hapati ukimwi aliyenishauri kuhusu kitabu hiki ni mwalimu wangu na tulijifunza darasani kupitia somo la literature ninapenda kusoma kitabu kingine cha mwandishi huyu kwa sababu Passed Like a shadow imenifundisha kama binti natakiwa niishi vipi nisiwe na tabia zipi hasa.

Nasherehekea siku yangu ya kuzaliwa kwa kufunga. Na kumshukuru mungu kwa sababu, kato unavyoongeza mwaka, ndipo umri wako wa kuhishi duniani unapungua. Kwa hiyo, nasherehekea kwa namna tofauti. Nakuwa nafunga siku nzima, na mshukuru mungu wangu namuombea dua mama yangu na baba yangu. Siku yangu ya kuzaliwa huwa naisherehekea kwa kufunga swaumu, kwa kuomba dua na kumshukuru mungu kwa kila pomzi aliyonipa. Lakini nafunga pia maombi yakumuomba anijalie. Siku nitakapo kufa. Basi huwe mwisho mwema kwa sababu mwisho wa yote. Duniani tunapita kila mtu atakufa. Kuwa nanisherehekea kwa namna hiyo.

Nafanya ibada mara tano kwa siku, sababu na swali swala tano. Mwenyezi mungu ametuleta duniani kufanya ibada. Kwa sikwepi ibada, naswali mara zote tano kwa siku, kama dini yangu ya uislamu inavonilekeza. Mime ni muislamu kwa onatimiza swala zote tano zilizowekwa kwenye uislamu kwa mara tano kwa siku. Naswali alfajiri, naswali adhuhuri, naswali alasiri, naswali magharibi, naswali na wa jua.

Siwezi, siwezi kwa sababu teknolojia ndiyo kila kitu katika ulimwengu wa sasa, uwezi ukapata mawasiliano bila teknolojia, huwezi ukadumu kwenye ajira yako bila teknolojia, uwezi ukawefanya uwekezaji mkubwa bila teknolojia, kwa siwezi kuishi bila teknolojia, teknolojia ndo kila kitu katika dunia wa sasa, bali nitajifunza zaidi kuhusu teknolojia.

Nakula sana ugali mchana kwa sababu ndo chakula mbacho kimezoeleka kwa inchi yangu. Kwa mchana mara nyingi nakula ugali. Ugali na mboga mboga za majani ni chakula ambacho kimezoeleka kwa Afrika wa Tanzania wengi. Napendelea ugali mchana na mboga za majani.

Napendelea vikanda mbili viwe vya wazi. Sipendi vya kudumbukiza kwa sababu havinipi uhuru wa kutembea. Nilikua napendelea viatu vya wazi, lakini vikiwa mwenye muundo wa kanda mbili isiwe vya kudumbukiza wala vya kufunga kamba siwezi. Kwa napendelea viatu vya wazi viandka mbili.

Natazama video nyingi YouTube, YouTube channel au mara chache chache kwenye Telegram. Lakini video zangu nyingi natazama kupitia YouTube channel. Pale kuna kila aina ya video na itaka. Kwa natazama kupitia YouTube channel inanipa uwezo wa kuangalia video yoyote ninayoitaka.

Napenda mvua. Wakati wa mvua huwa natumia kukaa nyumbani, kwanza nakinga maji kwa sababu ya eneo nililokuwepo kuna uhaba wa maji. Lakini pia mvua ikinyesha namwagilia bustani na mvua inaponyesha nina uwezo wa kufanya usafi kwa kiasi kikubwa kwa sababu napata maji nyingi. Mvua haibadilishi mpango wangu bali inanisaidia kupata maji. Nikisikia sauti ya mvua nafurahi kwa sababu ni kawaida na ni uumbaji.

Ningependa kwenda Bagamoyo. Nasikia bagamoyo kuna vivutio vizuri vya utalii. Kuna nyumba za kale, kuna njia, ambazo wa koloni walipita. Huwa natamani, siku moja nikipata pesa, niende bagamoyo nikaone, historia ya mji wote wa bagamoyo.

Napenda sana rangi ya kijani kijani inanipa utulivu kijani ina napata amani tu na raha nikiona rangi ya kijani kuanzia kwenye maua miti ata nguo ya rangi ya kijani napenda kuitazama rangi ya kijani sana.

Nimewayi kutembelea mto mto Ruvuma nipo karibu sana na mto Ruvuma kwa huu anaenda mara kwa mara ni mazingira mazuri yanatusaidia kupata maji ya kufulia ya kunywa kwa nimewayi kutembelea mto Ruvuma Kuna samaki wa azuri wa mtoni.

Ndiyo, napenda sana, sana, sana, sana asali. Napenda asali kama dawa, napenda asali kwenye lishe, napenda asali kwenye urembo. Kuwa naipenda asali kwa sababu ina matumizi mengi sana. Ni dawa, inatibu vitu vingi, lakini hata kwenye kudumisha ngozi ya mwili. Na.

Napenda keki ambaye ina chocolate na vanilla. Iyo latha ya chocolate, vanilla, namaziwa. Napenda. Kwa ujumla napenda chocolate keki. Chocolate keki na latha tamu. Navyokula chocolate keki na nafurahia sana kwa hivyo napenda keki ya chocolate.

Na waelekeza kuwa na subira na kuto kata tamaa katika maisha ukiwa na subira, kila jambo litakuja kwa wakati wake na kuto kata tamao, hakuna hajuwae kesho yake Kwa hili kuwatia moyo, nawaonesha nawaaminisha kwamba mbali na magumu wanayopitia, wanapaswa kuwa na subira na wanapaswa wasikate tamaa.

Ndiyo napenda kuimba tena sana, nina sauti nzuri ya kuimba, napenda kuimba sana, yaani kitu chochote kinachohusiana na muziki, napenda kuimba, mungu amenijalia sauti yangu nzuri, kwahiyo napenda sana kuimba, nikuimbie kidogo usikie. Nili kosa subira, kufuru mimi kuendea Allah wangu mlezi wangu, mbona hili umeniachia Istahinu biswab, subira mimi nikaiendea Leo sala zangu machozi yangu, eti loe yamejibiwa Najisikiaya furaha, sina tena maudhi, alhamdulillah. Moyo wangu baridi huzuni ina nijaa haipo tena haiji uso tena na. Nuru yangu imerudi kumbe, kuwa na amani inakuwaga hivi Kumbe, kujibiwa maombi inakuwaga hivi nafsi yenye uhuru na furaha ni utajiri tosha ya jana Allah amenipa furaha, alhamdulillah Napenda sana Kila mwanadamu mapungufu yake Yeye mwenyewe Namuona ndio anajua Kila mwanadamu mabaya yake ye mwenyewe na mwola ndo anajua Jipe moyo usikate tamaa kumbuka.

Napenda kwamka mapema kabla jua alijachomoza. Namka mapema, hii inanipa nguvu ya kwanza siku mpia kwa vizuri na kupangilia ratiba zangu vizuri. Sipendi kwamka jua likitoka. Napenda kwamka mapema kabla ya jua. Namaliza ratiba zangu mapema mwili ukiwa na kwa.

Niki amka kitu cha kwanza kabisa na oga na swali, swala ya alfajiri. Sipendi breakfast hii ya haraka, kwanza najikita kwenya ibada. Na amka saa kuminamoja kamili alfajiri na swali, nikimaliza kuswali na fanya usafi wa asubuhi na jianda kuondoka. Asubuhi yangu huanza vizuri kwa sababu nakuwa nime amka na mungu kwa mungu ananilinda siku.

Rafiki yangu wa kweli ni mume wangu, ambaye tulikutana shuleni, tulisoma wote shule moja, lakini mpaka akaja kunioa, tulikuwa tunashiriki, wote tulikuwa viongozi, tulikuwa tunashiriki katika kuwa shawishi wanafunzi wenzetu, wapende kusoma, wajitambue wao ni kina nani. Kinacho tufanya tu marafiki wakweli, tunamalengo yanayofanana. Tunapenda wote kuielimisha jamii. Huwa nampenda sana, mpaka sasa kutoka rafiki yangu, mpaka kwa mume wangu, lakini bado ni mume rafiki. Nampenda sana na ninapenda kila kitu chetu ili tuweze kufanikiwa.